Naam, napenda kucheza mchezo wa kandanda na mchezo wa rugby. Hii ni kwa sababu, michezo hii mara nyingi hunifanya mimi kuhisi vizuri. Pili ni, napenda kucheza mchezo wa kandanda kwa sababu, mchezaji Jude Bellingham mara nyingi unipa motisha zaidi jinsi ya kucheza na jinsi ya kupeana mpira bila wasiwasi wowote.

Bidhaa ambazo napenda kununua zaidi. Kwanza ni nguo. Nguo napenda kununua nguo ili nionekane kuwa mtanashati zaidi. Pili napenda kununua nguo za kisasa. Ili pia mimi niwe kama jamaa mmoja. Yenye tunasonga mbele pamoja.

Naam harufu ninaipenda zaidi ni harufu ya chakula ambayo ni samaki, wa kupaka na wali wa mnazi. Chakula hiki mara nyingi huwa na harufu nzuri na kunifanya kupendezwa na chakula hiki. Pili ni ladha ya chakula hiki mara nyingi huwa nzuri na kwa hivyo kufanya mimi kupenda chakula hiki.